Nnatumia kompyuta zaidi kwa sababu ya kazi na utafiti hapa ni baadhi ya matumizi muhimu ya kompyuta ya kwanza ni mwasiliano kutumia maybe barua pepe na ujumbe rasmi pili ni programu za kupanga na kuratibu kazi tatu ni burudani kidogo ya nene ni utafiti na kujifunza tano, ni kundika na kuanda nyakaa iyo ndiyo chanzo.